Kitu ambacho huwa nakifanya kipindi cha baridi kali, lazima huwa navaa, nguo ambazo zitanifanya kuweza kujikinga na ile baridi kali. Ni kuhakikisha kwamba kama kuna koti, lakini pia kama kuna nguo ambay oni nzito, basi moja kwa moja, naipa nafasi kwa hiyo siku ilikwenda kuivaa, iweza kunisaidia kuepukana na ile baridi kali.

Kwa kweli sinema ni sehemu ambayo siwezi nikataja kwamba huwa naenda mara kwa mara kwa sababu mara nyingi nakuwa natingwa na kazi. Kwa hiyo kwa mwezi huwa napenda zaidi walau huwa naenda mara mbili. Kwa hiyo mi si mtu ambaye huwa naenda mara kwa mara kwenye sinema. Kwa hiyo kwa mwezi ni mara mbili tu.

Ndiyo, mimi ni moja kati ya watu ambao huwa nacheza sana michezo ya ubao. Mfano mzuri ni mchezo wa ubao wenyewe. Moja kati ya michezo ambayo kwangu mimi ikipita siku mbili siku tatu sijacheza kwa kweli nakuwa sijihisi vizuri. Na nikipata wasaa wa kwenda kucheza basi moja kwa moja nafurahia naupa ubongo chakula chake cha kila siku kwamba unakuwa unafikiria kila kitu ambacho yataka kwenda kufanya kwa sababu ni moja kati ya michezo ambao ni wa mahesabu zaidi.

Mimi ni mtu wakuamka mapema. Sana sana huwa na mka saa kumi na moja, ikitokea mara nyingine na amka saa kumi. Lakini nikiamka huo muda simaanishi kwamba na amka moja kwa moja na kwenda kuanza kujandaa. Lakini nitabakia nimejilaza kitandani kwa lengo la kuenda kutafakari. Kwa Mungu lakini pia kupitia baadhi ya vifungu vya Bibilia ambavyo vinazidi kunijenga. Vinazidi kuniweka mimi pamoja na mwenyezi mungu. Kwa hiyo mimi ni mtu ambae huwa naamka sana mapema.